Ndiyo na fahamu mjirani wangu mmoja kwa watu wengi kusema kweli. Najua tu jirani mmoja. Ambaye huwa naongea naye. Si sana. Salamu tu. Ndiyo.

La, sipendi kuoga kwa maji moto, napenda baridi. Mimi uona maji moto itafanya nizeeke mapema. So uwa naoga na maji baridi. Pia maji baridi uwa inafanya nasikia vizuri, kiakili, natulia na pia inanipumzisha viungo.

Kila subuhi ninapoamka napenda kwanza na kuomba kwanza kabla nichukue rununu yangu so huwa naomba kwanza ndio nafanya shughuli zingine baadaye.

La, sipende hesabu. Hesabu mi huwa inanilemea. Hiyo si, sina nguvu kwa akili ya hesabu. Labda mambo ingine ama kiingereza hivi, labda ama kiswahili. Lakini hesabu la.

Naweza pendelea kuwa na iPhone. iPhone huwa inatoa picha nzuri na pia video nzuri. Kitu moja kwa iPhone sipendi ni inakuzia usi usiweke application zote kwa simu lakini naweza napendelea iPhone.

Napendelea mazingira ya vyakula. Mazingira ya vyakula juu napenda kupika. Na pia kazi nimefanya wakati uliopita ni ya hoteli. So, naeza pendelea mazingira ya chakula.

Ndiyo, napenda mvua. Mvua huwa nailinganisha na baraka. Kwa sababu bibilia pia huwa inalinganisha mvua na baraka. Hiyo ndo sababu napenda mvua. Ndiyo.

Ni naishi nyumba ya gorofa, ya jumba moja. Alafu mazingira ambayo naishi ni ya mazingira ya familia. Watu wenyo kona familia ndio wanapenda kuhishi mazingira. Alafu nakumbuka niliamia eneo hii wakati wa 2222. Na mbili na kinachonipendeza kuhusu mazingira haya ni kuna amani na kuna usalama na kuna hewasafi alafu na ninafraia kuishi hapa.